Kipindi gani cha televisheni unachopenda? Ni vipindi vya makala na elimu. Hasa vile vinavyozungumzia maisha halisi, teknolojia na maendeleo ya jami. Napenda vipindi vinavyoniongezea maarifa na kunifanya nifikirie kwa kina. Pia nafurahia vipindi vinavyo nionyesha tamaduduni mbali mbali na hadithi za watu tofauti. Kwa sababu hunisaidia kuelewa dunia kwa mtazamo mpana zaidi.

Je, unasaidia jamii yako vipi? Ninasaidia jamii yangu kwa njia mbali mbali. Kwanza, huitaji kuwa msaada wa watu wanaonizunguka. Kwa kuwapa ushauri na kuwahimiza kufanya mambo chanya. Pia, hushiriki katika shuguli za kijamii kama usafi wa mazingira na kusaidia wale wanaohitaji msaada. Zaidi ya ya hayo na tumia maarifa yangu kuwafundisha na kuwahamasisha vijana kuhusu umuhimu, wa elimu na madili mema.

Je, umewai kujifunza kupiga gitaa? Ndiyo, nimewai kujifunza kupiga gitaa kidogo. Ingawa sikuwa mtaalamu. Nilifurahia sana kujifunza akodi za msingi na kujaribu kupiga nyimbo rahisi. Kupiga gitaa kuna hitaji masoezi na uvumilivu. Lakini ni jambo la kufurahisha na husaidia kupumzika akili. Ningependa kuwendelea kujifunza zaidi siku sijazo.

Unaenda maktabani mara ngapi? Mimi huenda maktabani mara moja au mbili kwa wiki. Maktaba hunisaidia kupata utulivu wa kusoma. Kufanya utafiti na kuongeza maarifa yangu. Ni sehemu nzuri ya kujifunza bila usumbufu. Na hunisaidia kujiendeleza kielimu na kiakili.

Unamkumbuka mwalimu gani kutoka shule? Ndiyo, namkumbuka sana mwalimu wangu wa kiswahili kutoka shule ya msingi. Alikuwa mwalimu mwenye nidhamu, pia alikuwa na moyo wa kujali wanafunzi. Alitufundisha sio tu somo la kiswaili. Bali pia maadili kama heshima, bidii na kujiamini. Alinisaidia kupenda somo na kuzungumza kiswahili kwa ufasaha. Mpaka leo mafundisho yake bado yanadhihirika katika maisha yangu ya kila siku.

Unafanya nini wakati wa baridi? Wakati wa baridi, mi hujikinga na kwa baridi kwa kuvaa nguo nene kama sweta na jaket. Pia, napenda kunywa vinywaji moto kama chai au uji ili kupata joto. Mara nyingi nakaa ndani, kujisitiri vizuri, kusoma au kuangalia vipindi vya televisheni. Baridi kali hunifanya nipumzike zaidi na kuzingatia afya yangu.

Mafanikio gani ya pinafsi unayo dhamini kazini? Mafanikio ya binafsi ninayo dhamini kazini ni uweso wakufanya kazi kwa uaminifu na uwajibikazi. Pamoja na kuona matokeo chanya ya juhudi zangu nina dhamini pale ni napo weza kujifunza ujusi mpya, kuboresha utendaji wangu na kuchangia mafanikio ya timu au taasisi. Pia, hunipafaraja kubwa nina potambuliwa kwa kazi nsuri niliofanya. Kwa kuniongeza, motisha ya kuendelea kujituma zaidi.

Ungependa kujifunza nini kipya? Ningependa kujifunza lugha mpya kama kifaransa au kijapani. Kujifunza lugha mpya kuna fungua milango ya kuelewa tamaduni tofauti. Kufanya urafiki na kupata maarifa mapya. Pia ningependa kujifunza programu za kompyuta na teknolojia mpya. Kwa sababu zinafaa katika maisha ya kisasa na kusaidia kuwa na ujuzi unaohitajika kazini na katika maendeleo binafsi.

Unafanya nini mara nyingi wikendi? Mara nyingi wikendi napenda kupumzika na kufanya shughuli za burudani. Kwa mfano nikiwa nyumbani, napenda kuangalia vipindi vya televisheni, kusoma vitabu au kucheza mchezo ya elektroniki. Pia napenda kutembea nnje au kutumia muda na familia na marafiki. Kwani kunanifanya nijisikie furaha na ni kuunganisha na watu ninaowapenda. Wakati mwingi pia hufuwa, huwa nafasi ya kufanya kazi ndogo ndogo za nyumbani au kupanga wiki ijayo.

Unafanya nini kuwatia moyo wenzako? Kuwatia moyo wanzangu ninapenda kuwasaidia kwa makini na kuonyesha kwamba nina wajali. Pia nawahimiza kwa maneno chanya, kuwasaidia wanapo kapiliwana jangamoto na kushiriki nao furaha zao. Wakati mwingine, ninafanya jambo dogo la kuwafurahisha, kama kushiriki chakula, zawadi ndogo, au kushiriki wakati wa pamoja. Lengo ni kuonyesha upendo msaada na faraja kwa wale wa karibu nami.

Je, unatumia mitandao ya kijamii? Ndiyo, mimi natumia mitandao ya kijamii mara kwa mara. Natumia mitandao hiyo kuwasiliana na marafiki na familia, kupata habari mbali mbali na kushiriki mawazo au matukio muhimu. Pia mitandao ya kijamii ni njia nzuri ya kujifunza na kuungana na watu kutoka sehemu tofauti. Ingawa nahitajika kuutumia kwa uwiano mzuri bila kupoteza muda mwingi.

Unapenda kutumia muda na familia yako vipi? Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kuongea na kushirikiana mambo ya kila siku. Kula pamoja na hata kucheka. Pia nafurahia kufanya shughuli kama kutazama televisheni kutembea au kushiriki kazi ndogo za nyumbani pamoja. Muda na familia hunipa furaha faraja na hunifanya nijiskie kuwa na msaada na upendo.

Nini kinacho kupa motisha kazini? Kinacho nipa motisha kazini ni kuona matokeo, chanya ya kazi yangu. Au jinsi inavyosaidia wengine na kuleta maendeleo. Pia hunipa motisha pale ninapopata ushirikiana mzuri na heshima kutoka kwa wenzangu. Au ninapojifunza ujuzi mpya unaonifanya, nifanye kazi vizuri zaidi. Pia mafanikio madogo au pongezi hupanua hamasa yangu ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii na moyo mzima.